Mimi huwa sinyoi nywele. Napenda nywele yangu ikiwa ndefu. Kwa sababu mimi ni mwanamke. Na kwa uma umu. Tamaduni wetu tunaamini mwanamke ni nywele ndefu.

Ndiyo nina ndege wa kufuga nyumbani nina kuku bata hizi huwa ni mifugo ambao tumefuga ili kutuletea riziki na pia kama chakula.

Ningependa kujaribu mchezo wa kandanda. Mchezo huu huwa una nipafuraha muno. Lakini hakuna siku nishawai jaribu. Nikapata nafasi huu ndiyo mchezo naeza penda kujaribu.

Chumba changu chakulala nikikubwa zaidi. Aa nimepaka rangi nyeusi kwa ukuta. Na pia bedsheet zangu niza kala nye kundu. Napenda chumba hiki kwa sababu kiko nadirisha kubwa sana. Wa wakati wa asubuhi ninapofungua hewa safi huingia na kujaza nyumba na pia mwangaza wa dunia.

Ningependa kujaribu vyakula vya baharini kama samaki ka kamba a samaki au kanga kamba ilumu tumbukizwa kwa mafuta.

Mimi ni mkulima hodari, ninashamba kubwa ambalo nimepanda mahindi maragwe mboga za kienyeji. Kama terere akunde sukuma wiki na pia spinach.

Napenda kuenda madukani wakati wa wikendi kwa sababu hii wakati huwa nafanya nanunua kila kitu nita hitaji katika wiki mzima.

Ninapenda kulima bustani, mnomno bustani ya mboga ninapenda kwa sababu mboga ina manufaa kwetu sisi, ina manufaa mingi kwetu sisi wote.

Chakula nikipendacho ni ugali na nyama choma. Ugali ni kupika ni rahisi. Unaekelea maji. Katika jiko lako, unawacha maji yachemke. Kisha unaongeza unga, unakoroga. Nyama choma, wahitaji chombo cha kuchomea nyama. Alafu unapaka chochote upendacho. Halafu unaikelea juu unaiacha iive. Chakula hiki huwa mimi nakipenda kwa sababu kinanikumbusha wakati wa furaha katika maisha yangu na pia mara ya mwisho kula hii chakula. Chakula ilikuwa wakati wa disemba tukiwa na familia na marafiki.

Mafanikio nimeya pata kazini ni kupatiwa cheo kipya na pia kuongezwa mshahara. Mafanikio haya yamenipa furaha na moyoni.

Ninakamilisha kazi yangu kwa wakati kwa uaminifu na kwa makini. Mimi huwa najipima nikifanya kazi yoyote na napanga tarehe ile nastahili kuwa nimemaliza.

Zamani sikuwa napenda kupiga picha kwa sababu ya ukosefu wa kujia. Lakini saa hii napenda kupiga picha sana kwa sababu na jiamini zaidi.

Kitabu nikipenda juu kwa maisha wangu ni biblia. Kina hadithi mingi za historia, hadithi za za watu kama mimi, kimeandikwa na waandishi wengi. Ha kitabu hiko hunipa amani wakati sina amani, furaha wakati sina amani.

Napenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Napenda chakula kisicho mafuta. Asa hii wakati inajaribu kupunguza uzito. Napenda chakula kilicho na mafuta cha machache.

Njia ninayotumia kupumzika huwa miminajifungia. Kwa nyumba yangu wakati sina kazi na wakisha radio na sikiza muziki. Au nachukua kitabu na soma au napika chai kingi. Chei hunifanya na natulia.

Kukua na furaha nyumbani mimi huwana. Nasikiza muziki na katika na ruka halafu nanywa chai changu cha maziwa kilichona tangawizi.

Mimi sihisi kitu chochote ninapokusubiri kwenye mstari. Wakati huo nakuwa na hisia tofauti ni wakati watu wanaanza kupita watu wengine, huwa najawa na hasira.

Je unapenda kunywa maziwa au la hasha. Mimi huwa sipendi kunywa maziwa. Unapenda kunywa maziwa ikiwa kwa chai ama wakati imeongezwa kwenye mboga ya kienyeji.

Je unapenda kutembea kwa miguu. Wakati ninafurahia kutembea kwa miguu ni wakati ninaofanya zoezi. Lakini izo saa zingine napenda kutembea either kwa pikipiki au kwa gari.

Mwandishi gani wa vitabu unayopenda Mimi nilikuwa napenda mwandishi marehemu ken walibora vitabu vyake. Vilikuwa na maarifa mengi hasa katika maisha ya kijana mdogo na funzo.

Na shugulikia udhaifu wangu kazini kuwenda wakati ninapowena nyumbani ikiwa sijui kitu na najaribu kujifunza sahidi hau kutafuta mtu ambao anachua kitu hicho ananionyesha.